Napenda hadithi za ajabu kwa sababu zinachochea mawazo na zinanifanya kufikiria vitu ambavyo ha vipo. Katika maisha ya kawaida, hadithi hizi mara nyingi huwa na mafumbo, maajabu au matukio ya kushaghaza ambayo hunifanya niwe na hamu ya kujua kinachofuata. Pia hunipa burudani na kunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu.

Wikendi zangu huwa za kupumzika na kujipanga upya. Jumamosi asubuhi mara nyingi naamka mapema nanyunyiza kahawa au chai alafu nasafisha nyumba kidogo. Badae napenda kutoka inje labda kuenda matembezi sokoni au kukutana na marafiki kwa kahawa. Wakati mwingine tunakaa tu tukiongea na kucheka.

Ndio napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Teknolojia mpya hunivuta kwa sababu hunirahisishia maisha na kunipa njia mpya za kujifunza na kuwasiliana. Napenda kujaribu programu mpya vipya au hata zana za mtandaoni kuona zinavyofanya kazi wakati mwingine.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia tofauti tofauti. Mara nyingi huanza kwa kusoma au kutazama video mtandaoni ili kupata uelewa wa awali kisha napenda kujalribu kwa vitendo kwa sababu hunifanya mwenyewe hunisaidia kukumbuka vizuri zaidi. Pia napenda kuuliza maswali.

Napenda kuwasiliana na watu kwa jia ya mazugumzo ya ana kwa ana kwa sababu hunifanya nihisi ukaribu na kuelewana vizuri zaidi. Hata hivyo pia napenda kutumia simu au ujumbe mfupi hasa pale ambapo umbali ni mkubwa au muda ni mchache.

Napenda mtaa wangu kwa sababu ni sehemu inayonipa hisia ya kujisikia nikiwa nyumbani. Mahali ambapo kila siku inaanza na kuisha kwa utulivu wa kipekee unayonifanya nijisikie salama na kukubalika. Kwanza kabisa ninapenda jinsi watu wa mtaani wanavyoheshimiana na kushirikiana katika mambo mbalimbali ya kijamii.

Ninasherehekea siku kuu kwa kukua pamoja na familia na marafiki. Tukishirikiana chakula na mazugumzo. Mara nyingi tunapumzika, tunacheka na kushukuru kwa afya na uhai. Sherehe hizi hunipa furaha na hunisaidia kuimarisha uhusiano na wapendwa wangu.

Ndiyo na penda kucheza michezo ya ubao asa nikiwa na familia au marafiki. Michezo hii unipafuraha unisaidia kupumzika na huimarisha ushirikiano na mawasiliano kati yetu pia unifanya ni tumie muda wangu vizuri bila kutumia simu sana.

Ndiyo napenda kucheza ngoma hasa wakati wa sherehe au nikiwa na marafiki. Kucheza hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Na hunisaidia kutoa msongo wa mawazo. Pia ni njia mzuri ya kujifurahisha na kuugana na watu wengine.

Wakati ninapohisi wasiwasi, huwa najitahidi kutulia kwanza kwa kupumua taratibu na kwa kina. Mara nyingi usikiliza mziki au kuchukua muda wa kuwa peke yangu ili kutafakari. Wakati mwingine, huongea na mtu ninayemuamini. Jabo linalonisaidia kupunguza mawazo na kujisikia nafuu.

Napenda zaidi kuandika kuliko kuongea. Kuandika hunipa muda kupanga mawazo yangu vizuri na kueleza hoja kwa uwazi bila presha. Pia ninahisi ninaweza kuwa sahihi zaidi katika maneno ninayochagua. Hata hivyo kuongea ni muhimu pia hasa inapohitaji mawasiliano ya haraka.

Ninakumbuka sana mwalimu juma aliyekuwa anafundisha somo la hisabati alikuwa mkali kidogo darasani lakini alijali sana wanafunzi wake alikuwa akisisitiza nidhamu na mazoezi ya mara kwa mara jambo lililo nisaidia kuelewa hesabati vizuri zaidi hadi leo nakumbuka kama mwalimu aliye nijengea msingi vizuri. Kwa hivyo.

Ninapo kosea kazini kwanza nakubali kosa bila kujitetea. Kisha na chabua chanzo cha kosa iri kuerewa kilicho kweda vibaya. Nachukua hatua ya kurekebisha halaka iweze kanavyo na kujifunza kutokana na kosa hilo iri lisijirudie. Pia tayari kupoka ushauri au mrejesho kutoka kwa wengine.

Napenda sana kuchora na kupaka rangi, huwa ni njia nzuri ya kujieleza na kupunguza mawazo. Ninapochora nahisi utulivu na uhuru wa kuonyesha mawazo yangu bila maneno. Kupaka rangi hunisaidia kuwa mbunifu zaidi hasaa ninapotumia rangi tofauti kuleta hisia fulani. Si lazima mchoro uwe mkamilifu, muhimu ni mchakato na furaha inayoipata wakati wa kufanya hivyo.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli ninao ukubuka ni finali moja nilioitazama kati ya timu bili marufu. Kulikuwa na mpigo wa mwisho uliobadirisha matokeo na uwaja mzima ukalipuka kwa furaha. Nilihisi msisimuko mkubwa wa moyo wangu. Uliokua unapiga haraka nikikubuka tukio hilo bado nahisi furaha na hamasa.

Ninapo furahi kuwa nyumbani napenda kupumzika na kufanya mambo madogo yanayonipa amani. Hua nasikiliza mziki au kuangalia filamu fupi. Kisha natumia mda na familia au marafiki. Wakati mwingine nasoma au nafanya usafi mdogo ili nijisikia nikiwa nimepanga.

Wakati umeme unapokatika mara nyingi natumia muda huo kupumzika au kufanya mambo yasiyohitaji umeme naweza kusoma kitabu kuzungumza na familia au kufikiria mipango yangu. Wakati mwingine nawasha mishumaa au taa ya betri halafu nasikiliza redio. Kukatika umeme hunipa nafasi ya kupunguza haraka ya maisha na kutulia kidogo.

Napenda sana mukata wangano mzimba. Unanijaza haraka na mahisi una afya zaidi kuliko mukate mweupe. Pia, napenda radha yake. Hasa nikira na chai au maziwa asubuhi. Wakati mwingine, napenda mukate wa kahawa wia ulio na begu kwa sababu unipa nguvu na kunifanya nijisikie vizuri siku nzima.

Ndio napeda sana kujaribu vyakula vipya. Hufanya hivyo kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza tamaduni tofauti na kupata ladha mpya. Ingawa huwa makini na vyakula ambavyo sijawai kuonja. Mara nyingi huwa tayari kujaribu hasa vinapopikwa kwa njia ya kiafya au kupendekezwa na watu ninao amini.

Wakati nahitaji msaada kazini, kwanza hujaribu kutatua tatizo mwenyewe kwa kuchuguza taarifa nilizonazo. Kama bado ni ngumu, huwasiriana na wezangu au msimamizi wangu ili kupata ushauri au muerekeo. Pia huwa tayari kuuliza maswali na kujifunza kwa sababu naamini kushirikiana kazini, huongeza ufanisi na hupuguza makosa kazini.

Kushirikiana na timu, huanza kwa kusikiliza maoni ya wenzangu na kuheshimu mitazamo yao. Kushiriki mawazo yangu kwa uwazi na kusaidia wengine inapohitajikana. Pia, huhakikisha mawasiriano ni mazuri. Ninatimiza majukumu yangu kwa wakati na kushirikiana kutatua changamoto ili kufika marengo ya kawaida.